Jumamosi na jumapili ni wikendi na ni wakati wa kupumzika na kujumuika na familia. Jumamosi huwa napeleka watoto katika sehemu za kucheza, haezi kujivinjari pamoja na watoto wengine. Kwa sababu sehemu tunaowishi hakuna nafasi ya kutosha kwa watoto kucheza. Kwa hivo nampeleka kwenye bustani ambapo anacheza na watoto wengine. Jumapili ni siua kuenda kanisani, kuenda kuwabudu mungu na kupokea misa ya kila jumapili. Haya ndo mambo ambayo huwa nayafanya, pamoja na familia yangu, mimi, bwanangu na watoto wangu wawili. Halafu, nikitoka kanisani, tunarejea nyumbani kupumzika. Lakini, jumapili nyingine, tunaenda katika mkahawa, kula chakula, na vinywaji, halafu, narudi nyumbani kupumzika.

Napenda filamu za vita, udukuzi, ujasusi, utovu salama, filamu ambazo napata kuna visa vya utovu wa usalama ama mauaji alafu mapolisi na vile vile majasusi wanafanya huo mchakato kuchunguza na kubaini nani alietekeleza kisaiki cha uhalifu nani aliefanya mauaji haya. Na pia napenda filamu ambazo kuna wanajeshi ambao wanapigina na kufyatuliana risasi filamu kama hizo wazi na nifurahisha sana ambazo huwa nyingi zimetengenezwa kule marekani ama uingireza.

Mvua ni nzuri, inasaidia sana, hususani wanaofanya kilimo, mvua inawasaidia sana, na pia mvua inasaidia kutokomeza vumbi, maana ake kuna sehemu ambazo kuna vumbi sana. Mvuwa inaponyesha, inasaidia kupunguza ile vumbi ambalo huwa linatokea, na pia ninakotoka ni sehemu kame. Kwa hivyo hii mvua inasaidia sana watu kupata maji, maana ake mvua isiponyesha visima vinakauka. Watu wanalazimika kutembea masafa marefu ili kupata maji.

Natumia Wi-Fi. Manake nyumbani nimeekewa Wi-Fi ili kurahisisha mambo. Manake data ya simu inatumia pesa nyingi. Manake kila unapoweka data shiingi kumi, data shilingi shirini ama hata hamsini inaisha bada mda mfupi. Kwa hivo unajipata kwa siku umenunua data nyingi za shiingi ishirini ishirini na ungekuwa umeeka Wi-Fi basi ingekua rahisi zaidi. Kwaivo natumia wifi ili kuraisisha mambo katika vifaa ambavo natumia kama vile simu na pia televisheni iliweza kuweza kutazama filamu na kutazama vitu vingine mtandaoni.

Kinachonipa motisha ni kwamba kwanza naipenda kazi nayoifanya. Ni kazi ambayo niliiota tangu nikiwa mdogo nilitamani sana kuwa mwanahabari. Na hivi sasa naifanya basi inanipa motisha kuona kwamba nafanya kitu ambacho nakipenda. Alafu, kitu kingine kinachonipa motisha ni pesa. Maanake ukifanya kazi vizuri basi unalipwa. Alafu, zile pesa zinakufurahisha, zinakupa motisha.

Napenda sana kula samaki. Napenda kula samaki wale ambao wametoka kwenye ziwa na wametoka ziwani na unakuja nyumbani, unawatoa matumbo, alafu na wakanga kwa mafuta. Ukieka pili pili pale na kachumbari na chumvi basi mambo yanakuwa mazuri zaidi. Napenda samaki wa ziwani na pia napenda samaki wa baharini. Manake ni watamu sana.

Napendelea zaidi kuandika kutumia kompyuta. Manake unaputumia kompyuta, unaandika kwa haraka na ukona muda wa kufuta na kurekebisha iwapo umekosea kitu ambacho umeandika. Kuandika na mkono inachosha. Alafu, kama unandika kwa kalamu tena ile ya wino, unapokosea huwezi kufuta. Inamanisha kwamba itabidi ufute kwa kuchora chora pali kwa shiria kwamba hii ni mekosea uandike tena upya. Kwa hivyo napendelea zaidi kuandika kwa kompyuta inarahisisha mambo.

Natumia kompyuta ili kuweza kuandika taarifa za habari, manake hiyo ndiyo tunayo tumia kufanyia kazi kuandika taarifa za habari zote za kimombo, alafu baadae unaandika tena na kutafsiri taarifa hizo kwa kizungu. Na pia kompyuta unaweza kuitumia kufanya uchunguzi wa maswala kadha wa kadha pengine jambo ambalo hukuwa unalikumbuka ama unalielewa vizuri unaweza kutumia kompyuta kufanya ule uchunguzi pale kupitia kampuni mbali mbali za teknolojia.

Napenda sana maua. Maua ni mazuri manake yako na rangi ya kupendeza, yako na vile vile harufu ya kufurahisha, unapoyaona maua ama mtu akikuzawadi maua bila shaka unafurahia na siku yako inakuwa njema hata zaidi. Halafu maua hayo nayachukua nayaleta nyumbani nayaweka hapa ndiyo kila asubuhi niweze kuyaangalia na kuyanusa kabla ya kusubiri wiki iishe yakinyauka nayatupa kwa hivyo napenda sana maua.

Somo ambalo nalipenda zaidi la sayansi ni somo la biolojia. Manake kupitia somo hili la biolojia, tumeweza kujifunza mengi kusiana na mili yetu kama binadamu na jinsi viungo vietu vya mwili vinavofanya kazi kama vile mapafu, wapata kuona kiungo cha mwili moyo na vile vile sehemu ya uzazi. Kwa hivyo, biolojia ni somo zuri ambalo latifunza mengi kusiana na mili yetu sisi kama binadamu. Kwa hivyo.

Mimi napenda kunywa chai, napenda sana kunywa chai, chai ya maziwa ambayo imewekwa majani. Na naiandaa vipi? basi nachukua sufuria, naweka maji kidogo, naongeza maziwa, alafu, naongeza tangawizi ndani na pilipili duka. Vile vile, naweka iliki na rosemary ndani ya chai ndo iweze kuwa na ladha hata zaidi. Napenda kunyw chai wakati wa asubuhi na vile vile wakati wa jioni. Na kama sijkunywa chai huwa sijisikii vizuri. Napenda sana ninywe chai na inanifanya nasikia vizuri kabisa nasikia utulivu.

Nafanya mazoezi kila asubuhi angalau kwa muda dakika thelathini na vile vile nahakikisha kwamba chakula nachokula ni chakula chenye afya. Kando na hayo, nimenunua aina tofauti ya mafuta kuhakikisha kwamba naitunza ngozi yangu na vilevile napotembea kwenye jua napaka mafuta yanayohitajika ili kuitunza ngozi yangu na kuutunza mwili wangu.

Maoni kutoka kwa wengine nayapokea vizuri sana. Mtu akisha nieleza maoni yake nayasikiliza kwa makini nayatafakari. Kama yananifaa basi nayaatilia maanani. Lakini kama nahisi kwamba haya nifai ama yatanipotosha basi nayaeka kando nachagua vizuri. Yani maoni ambayo ni mazuri yatanisaidia yatanifaa ndiyo ambayo natilia maanani nayafuatilia.

Ninachofanya ili kuhakikisha kwamba nalinda mazingira na hakikisha kwamba situpi taka uvyo uvyo. Naishi karibu na mto kwa hivyo nahakikisha kwamba kwenye mto situpi taka hususan taka za plastiki ambazo zinachafua sana mazingira na vile vile taka taka zingine nahakisha kwamba situpi kwenye mto. Na pia hizi taka zengine tunazihifadhi mahali ambapo kuna wale wafanyikazi wa county ambao wanakuja, wanazichukua wanaenda wanazitupa pahala ambapo panafaa.

Nasherekia siku kuu kwa kupika mapocho pocho. Kuipikia familia yangu vyakula vya kila aina ambavyo huwa hawali kwa sana kwa mfano. Napika keki, napika mahamri, vile vile chapati, pilau, biriyani. Kwa hivyo ni vyakula ambavyo huwa si kawaida kupika. Ni vyakula ambavyo huwa tunavipika tu msimu wa sherehe. Kando na hayo, tutakuwa tunaelekea katika sehemu za burudani. Ilikuwapeleka watoto wacheze na pia kunywa tu vinywaji katika mikahawa.

Kifaa ambacho napenda kukipiga sana ni piano. Piano sijabobea kabisa katika kuipiga hiyo piano, lakini najifundisha polepole. Kuna nyimbo kadhaa ambazo najua kuzipiga kwa kutumia piano. Alafu nahisi kwamba piano ni kifaa kizuri ambacho kinakutuliza akili, kinakufurahisha moyo unapopiga na kuimba. Kwa hivyo piano, ndicho chombo changu ambacho nakipenda zaidi.

Ndiyo, napenda kujifunza historia, kwa maana historia inanifunza mengi kuhusiana na tamaduni zetu, kuhusiana na serikali yetu tangu ilipoanzia, nchi yetu tangu ilipopata uhuru, najifunza mengi kuhusiana na viongozi ambao, wameshaa liongoza taifa, na mambo kadha wa kadha ambayo yametokea katika nchi yetu. Kwa hivyo historia ni jambo nzuri sana kulijua na kulifahamu na kusoma ili tuweze kusonga mbele. Tusirudie makosa yale ambayo yalifanywa miaka ile ya awali. Na pia mambo ambayo tunaeza kurekebisha ni lazima ujifunze kwanza. Ndiyo leo hii uweze kurekebisha na kuboreshe zaidi.

Napenda mazingira ya kazi ambapo watu wanafanya kazi kwa pamoja, wanafanya kazi kwa umoja na wote wanaelewana. Kando na hayo, watu wawe wanapendana kama wafanyikazi ndiyo kazi iweze kufanyika vizuuri na iweze kuwa na matokeo mazuri. Mazingira mabaya ya kufanyia kazi huwa kidogo si mazuri manake yanakupatia msongo wa mawazo na mawazo mengi magumu ambayo yanaweza kufanya uweze kuiacha kazi hiyo. Kwa hivyo mazingira ambayo yako na umoja, yako na upendo na utangamano ndio mazingira ya kazi ambayo mimi nayapenda.

Napenda sana kuimba. Ni mojawepo ya hulka ambazo napenda kufanya kama sina kitu cha kufanya. Naeka mziki alafu naimba nyimbo ama nacheza piano alafu naimba nyimbo. Na kuna nyimbo nyingi ambazo napenda kuziimba. hususan nyimbo zile za kuabudu, zile nyimbo za kikristo zinazoimbwa kanisani. Na pia napenda kuimba nyimbo zile za mapenzi, zinazoimbwa Tanzania. Kuimba ni kitu ambacho kinanifurahisha moyo sana.

Napenda sana msimu wa sherehe za krismasi na mwaka mpya ambao unasherehekea mwezi wa disemba. Ukweli ni kwamba wakati huo ni wakati mzuri ambapo unapata fursa ya kujumuika na familia, unajumuika na wapendwa wako. Mnasherehekea kwa kula na kunywa pamoja. Kwa hivyo ndio msimu ambao naupenda zaidi wa mwaka.

Ndio, nawafahamu majirani zangu. Kuna baadhi ambao ni marafiki zangu. Na kuna wengine nafahamu kwa sababu watoto wao ni marafiki na watoto wangu kwa hivyo wanacheza pamoja. Na kunapokuwa na sherehe kama vile siku za kuzaliwa nahudhuria baadhi ya sherehe hizo ndiposa tunaendelea kufahamiana.

Napenda sana vipindi ambavyo vya kuchekesha ama kuangalia maudhui kutoka kwa wachekeshaaji katika mitandao mbali mbali kama vile tiktok nikiangalia maudhui yao ambayo wametengeneza mitandaoni basi nacheka sana ama naeza kuingia katika mitandao either youtube ama hata netflix kutazama tu vipindi vya kuchekesha na vipindi hivo vinanifanya nacheka kweli.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii. Natumia muda mwingi sana katika mitandao hiyo ya kijamii. Manake nipo katika mitandao mbalimbali kama vile Facebook, TikTok, Instagram, X na hata YouTube. Kwa hivyo, muda mwingi naangalia maudhui yaliyochapishwa kule katika kujiburudisha tu na pia kusukuma muda. Kwa hivyo, natumia mitandao ya kijamii kwa sana.

Najenga uhusiano na wafanyikazi wengine kuhakakisha kwamba nazungumza nao vizuri, nafanya kazi nao vizuri, ndiposa tuweze kuelewana na tuweze kufanya kazi pamoja. Na pia nahakikisha kwamba tunaenda pengine kula chakula cha mchana pamoja, katika jitihada za kujuana zaidi, ndiposa tuweze kuboresha uhusiano wetu.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi kuyashuhudia, niliyashuhudia katika ziwa naivasha. Eneo hilo ambapo kuna ziwa hilo la naivasha, kulikuwa na mandhari ya kupendeza, kulikuwa na kimya kizuri, kulikuwa na ziwa ambalo limetulia, miti ambayo inapepea na kuleta upepo mzuri na hewa ya kupendeza. Na pia, kuna ndege wa kila aina ambao wanapepea angani na kutoa sauti nzuri nzuri ambazo zinakupatia utulivu kwa hivyo mandhari haya yalikuwa ya kupendeza zaidi.

Kutokana na jua kali ambalo linawaka mchana, hasaa hapa jijini Nairobi, basi kabla ya niende popote nahakikisha kwamba nimevaa kofia. Hiyo kofia inakukinga vyema sana na jua kali. Na kama umesahau kubeba kofia, basi nabeba mwavuli. Kando na kubeba kofia na mwavuli, huwa najipaka yale mafuta ya kujikinga na miale ya jua ili kuilinda ngozi yangu.

Mara nyingi huwa sipendi chakula cha asubuhi, lakini ninapokula chakula cha asubuhi huwa nakula mayai ya kuchemsha na pia nakula na ovakado. Na nakula hivi ili kuweza kuitunza afya yangu na pia kupunguza unene kupita kiasi. Manake mara nyingi huku kwetu tunakula mkate na chai, lakini ili kupunguza hiyo basi nala mayai na ovakado.

Ndio, ningependa sana kurudi ujana. Manake, unapokuwa kijana unakuwa na ile nguvu ya kupitiliza. Unaweza kufanya mambo mengi bila kuchoka. Nikikumbuka ujana wangu nilikuwa msakata densi na nilikuwa nadensi kwa muda mrefu bila kuchoka. Lakini hivi sasa nachoka haraka kwa sababu ya umri umesonga na pia nina unene kidogo kupita kiasi na pia nilijifungua mtoto. Kwa hivyo, ningerejea ujana, ningefurahi sana, nikuwe na ile nguvu mbayo nilikuwa nayo.

Napenda chai. Napenda chai ambayo imepikwa kwa majani na imewekwa tangawizi, imewekwa iliki na vile vile pilipili duka. Chai hiyo basi inanifanya na jihisi vyema na kama nilikuwa naumwa na kichwa, basi huwa kichwa kinaacha kuuma. Manake nahisi kwamba hiyo chai inanisaidia sana pia kunichangamsha na pia hiyo chai inanifanya mwili wangu unapata moto. Ususan kama kuna baridi sana.

Ningependa sana kujifunza ala ya muziki gitaa. Ningependa sana kujua kupigia gitaa manake ni ala ambayo inanipendeza sana na sijawai pata fursa ya kujifunza moja. Napenda muziki sana, napenda kuimba na napenda sana kujua kutumia ala tofauti za muziki na gitaa ningetaka sana kujifunza kujua kupiga.

Natumia muda wangu wa bure kutizama filamu mbali mbali kwenye mitandao tofauti ya kuleta filamu. Na pia huwa natumia muda wangu wa bure kuingia katika mtandao tofauti katika simu yangu wa rununu ili kuweza kuangalia maudhui ambayo yanaandaliwa na watu tofauti ili kujiburudisha tu.

Kwa kawaida, kwanza huwa nayakumbatia mabadiliko ambayo yameletwa maanake siku zote katika kila pahala ambapo nafanya kazi kuna kuwepo na mabadiliko. Kwa hivyo nakumbatia mabadiliko yale na unafanya kulingana na mabadiliko hayo. Ndio, mara nyingine mabadiliko hayo pengine haya pendezi. Lakini, nilazima uyafuatilie na uyakumbatie. Ndio uweze kusonga mbele.

Ningependa sana kujaribu kucheza mchezo wa vikapu, manake ni mchezo ambao nimeona wanaume wengi wanaucheza kutokana na urefu na kimo walicho nacho ambao unawasaidia kurusha mpira na kuingia kwenye kikapu. Wasichana wengi ambao mimi nawafahamu hatuna urefu ambao unaeza kufanikisha mchezo huo, mimi binafsi sina urefu huo lakini ningetaka sana kujaribu mchezo huo.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege karibia mara tatu hivi, kutoka Nairobi kuelekea malindi na pia kutoka malindi kuelekea Nairobi. Nilifurahishwa sana na safari ya ndege manake haichukui muda mrefu jinsi tulivyozoea. Manake kutoka Nairobi kuenda malindi ukitumia basi ama treni unachukua masaa kumi ama masaa sita kupitia treni, masaa kumi kupitia basi. Lakini kwa ndege, dakika arobaini na tano nilikuwa nimeshawasili.

Napenda sana kula mchele na kuku jioni kwa sababu nahisi kwamba mchele ni chakula chepesi sana kwenye tumbo. Ikilinganishwa na vyakula ambavyo vimepikwa na ngano kama vile chapati. Ama chakula ambacho kimepikwa na mahindi kama vile ugali. Naona kwamba ni chakula kizito sana lakini mchele ni chakula chepesi ambacho ukikula unasikia wepesi wa kulala.

Huwa natumia masaa kama manne kwa simu yangu kwa siku kila siku na mara nyingi nikitumia simu yangu. Huwa nipo katika mitandao ya kijamii ususan TikTok ndio nakaa mda mrefu sana. Halafu baadaye naingia Facebook na baadaye napitia Instagram halafu X. Halafu simu yangu ya kwanza kabisa kutumia ilikuwa si simu ya kiteknolojia. Ilikuwa zile simu za kitambo mbazo ndani yake ilikuwa radio tu na mchezo mmoja ule wa kucheza nyoka ndani yake. Na hiyo simu ilikuwa inanisaidia sana manake nilikuwa napata fursa ya kusikiliza radio. Napenda sana kusikiliza radio, napenda kusikiliza mziki. So mensaidia tu kunipatia burudani licha ya kuwa haikuwa na teknolojia ingine yoyote. Na muda mzuri wa kuzima simu ni usiku wakati kila mtu huwa amelala.

Maranyingi ninapokuwa na furaha huwa na penda sana kucheza densi. Kwa hivyo, ukiniona na cheza, cheza densi basi juwa niko na furaha moyoni. Kando na kucheza densi huwa na imba kuonyesha kwamba nina furaha ama kutoa mayoe, aina fulani ya mayoe kuonyesha kwamba niko na furaha moyoni.